Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu, hadithi hizi zina mvuto wa kipekee. Kwa sababu nipeleka katika ulimwengu wa kufikiria uliojaa maajabu siri na masomo ya maisha. Kupitia hadithi za ajabu mtu huweza kukutana na viumbe wa kufikiria matukio yasiyo ya kawaida. Na mazingira yanayovuka mipaka ya uhalisia wa kila siku hiyo hunisaidia kupanua mawazo na kukuza ubunifu. Pia hadithi za ajabu mara nyingi hubeba ujumbe mzito wa kimaadili na kifalsafa. Zinanizungumzia mapambano kati ya mema na mabaya umuhimu wa ujasiri subira na matumaini. Wahusika hupitia changamoto kubwa lakini kupitia safari zao tunajifunza kuwa hata katika mazingira magumu. Hekima na moyo mwema zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Huu nifanya nione maisha kuwa mtazamo mpana zaidi hadithi za ajabu zinavyounganisha tamaduni na imani mbalimbali hadithi nyingi hutokana na simulizi za kale hekaya jambo linalonifanya nijifunze historia na mitazamo. Tafauti ya jamii.

Kumbukumbu nzuri ninaikumbuka sana kutoka utotoni ni nyakati za kucheza na marafiki zangu bila wasiwasi wowotu wa maisha. Tulikuwa tunacheza michezo ya jadi kama kombolela bao kuruka kamba na mpira wa kutengeneza kwa mikono na makaratasi. Michezo hio ilikuwa ikituletea ilikuwa ikituleta pamoja. Ikichenga urafiki wa dathi na furaha ya kweli. Hata bila kuwa na vitu vya gharama kicheko kilikuwa kingi na siku zetu zilionekana ndefu na zenye furaha isio ya mwisho. Pia nakumbuka nilio tumia na familia yangu hasa jioni baada ya kazi na masomo. Kukaa pamoja kusikiliza haditi za wazee au kula chakula cha pamoja kulijenga upendo na mshikamano. Pia nakumbuka fraha ya kuenda shule nikiwa mdogo. Asa siku za kwanza za kujifunza, kusoma na kuandika kupata pongezi kutoka kwa mwalimu au mzazi kulinipa motisha na kujiamini. Vile vile kumbukumbu za sherehe ndogo siku kuu au matembezi ya kifamilia zinabaki kuwa azina moyoni mwangu. Kwa hivyo.

Sherehe yangu ya kunipendeza ni mwaka mpya kwa sababu ni kwamba huleta watu pamoja na kuimarisha upendo mshikamano na hali ya kushirikiana ni kipindi ambacho familia na marafiki hukutana hata wale ambao huwa mbali kwa muda mrefu kukaa pamoja kushiriki chakula na kucheka. Kunaleta furaha ya kipekee ambayo ni ngumu kuipata siku za kawaida. Pia napenda mwaka mpya kwa sababu ya mchumbe wako wa Amani matumaini ya kuwa mzuri na wakati wa kutafari kuhuzu mwaka uliopita kushukuru kwa tulicho nacho. Na kuwajali wengine zaidi hasaa wenye hitaji. Mila kama kubadilishana zawadi, kuimba nyimbo na kadhalika. Pia chakula hupendeza kula pamoja vyakula vya kitamaduni. Kushiriki vinywaji na kufurahia mapumziko kwa wengi ni muda wa kupumzika baada ya mwaka wa kazi na majukumu mengi hivyo huleta nafuu na fura ndani.

Ee ndiyo mi hutowa sadaka na pia hutoa kwa yari ambayo kuwa ni chakula pesa kidogo au vitu vinavyosaidia jamii pia kwa michango kuna kusaidia jamii kama vile shule au hospitali kuchangia kwenye miradi ya misaada kutoa mda wangu kama kujitolea kitu tunaita kwa kingereza volunteering alafu mimi ufanya kwa weano na uwezo wangu. Pia ujenga tabia ya heshima na shukurani. Eee kwa Eee.

Mimi huangalia na kusubiri. Barua pepe mara nyingi kwa siku. Kwa sababu barua pepe ni moja ya njia muhimu sana za mawasiliano katika kazi na masomo yangu. Kila asubuhi ninapoamka huwa napoanza kazi. Mimi huanza kwa kuangalia barua pepe ili nijue kama kuna ujumbe mpya. Maagizo au taarifa muhimu ninazo hitaji kuchukua hatua mapema wakati wa mchana huangalia tena barua pepe. Na saa kama ninaendelea na kazi zinazohusisha watu wengine walimu au wafanyi kazi wenzangu hufanya hivi ili kuhakikisha kuwa ninajibu kwa wakati na kuepuka kuchelewesha maamuzi au majibu yanaoweza kuathiri kazi. Pia jioni baada ya kumaliza siku huangalia barua pepe kwa mara ya mwisho kwa hivo huangalia barua pepe mara tatu kwa siku.

Mi hupenda sana chakula kitamu. Hufurahia chakula chenye ladha nzuri. Kwa vile huleta furaha hufanya nijisikie nimeridhika. Mimi hupenda chakula kilichoandaliwa vizuri chenye viungo vya wastani. Harufu mzuri saa chakula cha nyumbani Piu hufurahia kujaribu aina tofauti za vyakula hasa vinavyochanganya ladha mbali mbali kama tamu chumvi au pilipili kwa kiasi. Pia chakula hunipa mnasa. Nileta karibu na watu wengine. Eee ninapokuwa pamoja nao. Hunifanya nithamini zaidi tamaduni na juhudi za aliyekiPika.

Ndiyo, napenda kula popcorn, mi hufarahia sana popcorn. Sababu, ni vitafuno vyepesi na vinaburudisha sani ninapo tazama filamu au nikitumia muda wa kupumzika. Ladha yake ya chumvi au hata tamu, hunifanya niijisikie nipo huru. Pia hupenda popcorn kwa sababu ni rahisi kupatikana na kuandaliwa, na hunikumbusha nyakati za kufuraha na burudani. Wakati mwengine, mimi hula popcorni nikiwa na marafiki, au familia.